Je unapenda maua. Je napenda maua. Majina naitwa Brenda. Mimi napenda maua kwa maana maua yana rangi tofauti na rangi hizo ni zinapendeza. Kuna rangi nyeupe, nyeykundu, samawati ama rangi oyote nyingine ambayo inafurahisha macho. Kwa hivo, maua huwa na rangi tofauti, huwa yanavutiavutia ili nikae nikiyatazama. Pia napenda maua kwa maana na harufu ya kuvutia. Kumbuka maua yanapendwa sana na nyuki. Nyuki wanapenda maua kwa maana ina harufu nzuri ambayo inawavutia. Kwa hivo, hata mimi napenda maua kwa sababu ina harufu tofauti. Twasikia harufu zingine zanukia marashi ambapo ni maua ambayo yanatumiwa kutumia kutengeneza marashi kwa hivyo napenda maua kwa sababu yananukia sekta ya maua hapa nchini yetu Kenya inapanda maua mengi sana kwa hivyo watu wengi wameandikwa katika ile sekta ya kupanda maua kwa hivyo hawa watu wapate ajira yao ni vyema mimi kama mkenya kueza kununua maua ili kustahilisha hiyo sekta ya maua na pia maua mengi yanatoka hapa Kenya yanasafirishwa katika nchi za ngambo ili kuhakikisha kwamba maua yanapata soko siyo tu kupandwa kisha yapate yakose soko kwa hivo maua yetu ya Kenya yanapendeka sana kule nje kwa maana yana yananukia, yana rangi tofauti, tofauti na rangi nzuri. Kwa hivyo maua ya Kenya ni mazuri, yamepandwa vizuri, yamewekwa maji mazuri mengi, ili yakae kama maua ambayo yanapendeka. Iyo sekta ya maua inasaidia familia kufanya nini kujikimu. Kwa hivyo wakati nanunua ua, la rozi, ama ua lolote, ninajua kwamba kuna familia ambayo imepata ajira. Kuna mtoto ambaye ameenda shule kwa sababu nimenunua ua, ama nimemnunulia rafiki ua. Na pia wakati unatembelea watu wagonjwa, ama rafiki tu ambaye tunapatana na yeye kukunywa kikombe cha chai, mimi hupenda kununulia rafiki zangu, maua, maua ya rozi, ambayo ni mazuri tena yananukia sana. Napenda sana kuwanunulia marafiki zangu maua kwa maana unaona vile wanafurahia, wanaona eh kweli huyu ni rafiki wa dhati. Na pia kununua maua ili kueka kwenye nyumba, unaeka kwenye vezi, unaeka maji, unatilia maji, kisha ua hilo linakaa kwa nyumba, nyumba inanukia wakati wote na pia ukitazama yale maua ah nakuambia roho inafurahi. Kwa hivo maua ni mazuri, maua ni mazuri, yana rangi nzuri, rangi tofauti ambazo za furahisha macho. Kwa hivo siku yoyote ile napatana na maua na nina hela, mimi napenda kununua maua kwa maana yanafurahisha macho, yana furahisha roho, yanafanya tu mudi ika ikabadilika, ikakua nzuri. Kwevo mauwa ni mazuri.

Hujambo, swali langu ni kama napenda kujaribu teknolojia mpya. Mimi kwangu napenda teknolojia mpya ambayo imeletwa, itha kwa inchi yetu ya Kenya ama tu kwa dunia yote kwa ujumla. Na sababu napenda kujaribu teknolojia mpya, ni kwamba teknolojia mpya inarahisisha kazi. Kwa hivyo kama ni kazi nilikuwa natumia nguvu nyingi, kufanya, sasa teknolojia ikija inafanya mambo ya nakua rahisi. Na pia teknolojia. Inatusaidia kusuluhisha matatizo. Kwa hivyo teknolojia ni kitu kizuri kikitumiwa, kwa uzuri. Ili kufanya maisha yetu yakue rahisi na pia kusuluhisha matatizo ambayo tunakabana nayo, kwa siku zetu, kwa kila siku ya maisha.

Ma kwamba napenda chakula kitamu. Ndiyo, napenda chakula kitamu tena kwa haba. Napenda chakula cha pilau, ambao imepikwa vizuri na mpishi ambaye anaelewa. Pia chakula kama chapati, rojo la rosti, rojo la mbuzi. So, hivyo ni viakula ambavyo mi napenda, viakula vitamu. Pia mi mwenyewe napika na pia nikiingia jikoni sipendi kupika chakula ovyo ovyo. Ninapenda kupikia jamii yangu chakula kitamu, ili waweze kufurahia pia nawasikie kweli roho zao zime tulia. Kwa hivyo chakula kitamu nakipenda, na pia napenda kuandaa chakula kitamu ili wengine pia, wafurahie.

Wakati ya kuandika na kuongea, kwa kweli mimi napenda kuandika, kwa maana wakati mimi nachukua kalamu na karatasi kuandika jambo, mawazo yamejaa. Na kwa hivyo wakati ambao mawazo yangu yamejaa inakua rahisi kuandika, yale mambo ambayo nataka kuandika yanatiririka kwa urahisi wakati ninaandika. Lakini kuongea, nikianza kuongea maneno yale yaeza kupotea. Kwa hivyo sitaweza kuongea mambo yote ambayo niko nayo kwenye akilini mwangu. Kwa hivyo mimi napenda kuandika. Kwa hivyo, mambo mengi nitaweza kuyaandika hayatapotelea wazini. Asante.

Napenda viatu wa ina gani? Mimi napenda, kuna viatu wa ina mingi, kuna booty, kuna sneakers, kuna loafers, kuna sandals, kuna wages, kuna viatu tofauti, tofauti. Lakini mimi kama dada, napenda viatu via loafers, kwa maana viko chini na havi sumbui sana, weza ukatembea kilomita mingi bila kuchoka. Pia viatu za sandals ni nzuri, lakini kwa kuwa ziko hazijafungika, uwaeza kupata migu yako, imepata kivumbi na migu ikaharibika. Kwa hivyo viatu ambavyo ni na vipenda zaidi ni via lofas. Kwa maana, ni ngumu kupata kivumbi, kivumbi na pia hauchoki wakati unatembea. Hata ukitembea kilomita nyingi, migu yako itakuwa tuveri, itakuwa sawa kabisa.

Kupanga wiki yangu ya kazi, mimi hutizama ambapo vitu ambavyo ninafaa kufanya katika hiyo wiki. Kwa hivyo kama ni siku ya kwanza jumatatu nahakikisha nimeweka mambo ambayo ninafaa kufanya. Kwa hivyo jumatatu nafaa niandike kurasa ngapi, ninafaa nipeleke hizi barua wapi. Kwa hivyo ninapanga kazi yangu na ki siku. Jumatatu nifanye hivi. Jumanne nipeleke barua kwenye sanduku la posta. Juma tano niende kuna mkutano. Alhamisi kuna hili na ijumaa kuna hili. Kwa hivyo napenda kupanga kazi yangu na kila saa, kila siku na kisiku za wiki. Kwa hivyo kila siku ina kazi yake. Hivyo inafanya kazi yangu inakua rahisi na pia majukumu mengine ambayo ni yangu hayatasahaulika Kwa hivyo ninaangalia jumatatu nafaa kufanya nini ninaandika kwenye, kwenye diary yangu. Na nikishaweka kazi yangu hivyo itakuwa ni rahisi na nitaeza kufanya kazi zote bila kusahau zingine.

Nyama ambayo naipenda zaidi. Mimi hupenda sana sana nyama ya mbuzi. Kwa maana nyama ya mbuzi kwa wingi sana napata iko na mafuta mafuta. Na pia wale mbuzi ambao wamekaa mahali ambapo kuna miti fulani iko na chumvi chumvi, ama mahali ambapo hakuna unyevu unyevu mwingi. Wakati huo mbuzi anachinjwa, nyama hiyo inakuanga na kichumvi chumvi. Kwa hivyo wakati unapika ile chumvi, itoe ile mbuzi, itoe ufuta ufuta, itoe pia hiyo chumvi chumvi, la hau la, hiyo nyama huwa tamu. Kwa hivyo wakati unapika ile chumvi, ile mbuzi, itoe ufuta ufuta, itoe pia hiyo chumvi chumvi, la hau la, hiyo nyama huwa tamu. Hivyo naweza ichoma, naweza kukaranga, naweza chemusha nikanywa supu, naweza pika vyovyote vile. Bora tu iwe ni nyama ya mbuzi. Hapo sawa.

Juicy ya matunda ambayo ninayoipenda zaidi ni juisi ya maembe, na kwa sasa ni musimu wa maembe. Maembe yale unayakata vizuri, unapata embe ambalo limeiva, embe dodo, embe dodo, ambalo limeiva vizuri. Ukalikatakata, kisha ukalieka kwenye mashini ya, kublendi. Naekatu maji kwa udogo kwa uzuri wa jusi la maembe hauitaji kuongeza sukari-sukari kwa wingi kwa maana maembe yana sukari yake. Kwa hivyo ukisha piga blender kwa yale maembe, tiliye maji kidogo tu inakupa jusi ambayo ni nzuri. Kwa hivyo jusi yangu nayopenda zaidi ni jusi ya maembe. Maana hauitaji kuongeza masukari, sukari amanini, maembe yenyewe yana utamu wake Kwa hivyo jusi yake ndio nzuri zaidi.

Keki unayoipenda zaidi, aina gani? Kwa sana naipenda keki ambayo imetengenezwa kwa matunda. Sana sana keki inayotengenezwa na ndizi, ama keki ambayo imetengenezwa kutumia chungwa, ama karoti. Kwa hakika hizo keki huwa tamu zaidi, unaweka maziwa, viungo kadhaa, kisha hio keki inakua ni nzuri. Sana sana mi upenda ya ndizi. Kwa maana ndizi ina sukari yake, inaongezea ladha nzuri kwenye keki ambayo unaitengeneza. Kwa hivo keki ambayo naipenda zaidi ni ile ambayo imetengenezwa na ndizi. Ina utamu wake, inageuza keki rangi, inajipata kirangi kizuri, hata we mwenye ukiona, inakuvutia. Kwa hivo keki ambayo imetengenezwa na ndizi iko sawa.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri anafaa kuwa na sifa katha wa katha. Kama awe mtu wa ukweli, awe mtu ambaye anajitambua, awe mtu ambaye anapenda maendeleo, awe mtu ambaye ni mtu ambaye fikira zake zinafikiria maendeleo, awe mtu ambaye ni mcha mungu ama mawazo yake anapenda kutenda, kutenda, kutenda. Lakini sifa ambao ni muhimu zaidi nathani ni mtu ambaye anasema na kutenda. Kwa maana tuna wanasiasa wengi viongozi ambao wakitaka kiti wanasema hee, ndawafanyia hivi, nitawatengenezea barabara, ntawaekea maji, nitawaekea stima, watoto watasoma bure Lakini pindi tu wale viongozi wanaingia kwenye viti Ha, wanasahau mambo ambayo walisema watatimiza. Wanasahau kwamba waliahidi wanainchi maji, waliahidi wanainchi masomo bora, kwa ivo wanaanza kufanya mambo ya ufisadi. Kwa ivo mtu ambaye anajielewa na anatimiza maneno yake Akisema atafanya jambo ba, hilo ndio atafanya. Na wala hatabanduka na hataondokea jambo hilo ambalo aliahidi atatenda.

Nawasiliana vipi na wafanyikazi wenzangu? Pale kazini jinsi ya kuwasiliana na wenzangu ya kwanza ni kutumia rununu. Kama kuna jambo ambalo ningependa mtu anisaidie nalo ama nimfahamishe. Wasiliano zuri zaidi ambalo ni la haraka ni la simu rununu. Kwa hivyo ndachukua rununu yangu ndampigia mwenzangu ni mfahamishe fanya hili ama nipe hili na lile. Lakini wakati ambao. Ya kikazi ni jambo ambalo ni la. Ni la umuhimu zaidi tunatumia kuandika kwenye. Kwenye mtandao wa kompyuta tunatumia inaitwa email so tunatuma email kutoka kikazi pengine natutaka kutuma barua kutoka kwangu kuenda kwa mwenzangu kazini nitatumia email. Lakini kwa urahisi ambalo ni jambo tu halina uzito wowote tuatumia rununu. Lakini mambo ambayo yana uzito pale kikazini ni vizuri tuandike barua rasmi. Ambayo tutatuma kutumia nini email.

Wakati wa wasiwasi mimi hufanya nini? Wakati ambao nina wasiwasi, pengine nategea ujumbe, ambao unafanya niwe na wasiwasi, ama pengine kuna jambo ambalo limetokea linafanya niwe na wasiwasi. Jambola kwanza pengine ni kusikiliza mziki, mziki unafanya, natulia, huwa wasiwasi unapunguka, na pia kuwa mimi ni mkristo, pia napenda kuswali. Nikiwa na wasiwasi, mimi napenda kuongea na mola na mwambia mola hapa kuna hivi na hivi hakuendi vizuri na ni na wasiwasi sijui kutaenda vipi. Kwahivo kuswali ama kusikiza mziki na pia ikienda zaidi, mimi hupenda kumpigia rafiki yangu mwandani na mueleza, ee jameni si kuzuri hapa kwaenda hivi na hivi itakuaje. So kwa hivo ni tunaongea, tuna jadilia na anapata kuniliwaza.

Napenda kutumia muda na familia yangu sana sana watoto. Watoto ni vyema tuwape muda. Tuzungumze nao, tupate kusikia yule mtoto kama alikuwa shule, ameshinda vipi, kuna mtu alimdhulumu shuleni, kama amepewa kazi za ziada shuleni. Kwa hivyo kwa watoto hatuna la ziada ila tu kutafuta muda na tukae nao, tujadiliane mambo ambayo ni tofauti. Kwa hivyo wakati mwingine utapata mtoto hataki maongezi mengi, pengine tunatazama televisheni, tunapata kutazama vipindi ambayo watoto wanapenda. Lakini kama familia yangu ni hawa watu wazima, tungependa pengine kujadiliana mambo ambayo ni ya kisiasa ama mambo ambayo yanatuhusu kama familia. Kwa hivyo wakati wa kutumia muda kama familia, tunapata maongezi ama kutazama runinga ama kuzungumza tu mambo ambayo ya natufaa kama jamii.

Kusherehekea mafanikio ya timu, sana sana mi hupenda kutizama mpira wakadanda. Kwa hivyo wakati ambayo timu yangu imepata mafanikio, mi hupenda tu kupiga kelele na tafuta pia wenzangu wenye ambao tuna Tuko kwenye tunasupport hiyo timu moja. Tunapiga kelele, tunangalia, tunasema vile mchezo ulikuwa. Kelele kelele tu hiyo ndiyo jinsi ya kusherekea lakini sana sana pengine unanunua kinywaji cha soda ama unapata mlo ambao unafuraisha hivyo pia ni jinsi ya kusherekea mafanikio.

Kula ambacho napenda zaidi, napenda nyama ya mbuzi, heza kuwa yaliwa na ugali ama yaliwa kwa pilau, pilau imekarangwa na nyama ya mbuzi. Kwa hivyo chakula chochote ambacho kiko na mbuzi, iwe ni pilau ambao imepikwa vizuri ama ni nyama ya mbuzi imekarangwa vizuri ili tulenayo ugali, ha, nitapenda. Kwa hivyo nyama ya ugali, nyama, ugali, pilau, mbuzi, hiyo ni chakula ambacho na kipenda zaidi.

Kuhusu mahali ambapo ninapoishi, ni nyumba za kukodisha, za ghorofa, ni mahali ambapo pamestahili, pamenyamaza, pametulia, kuna miti, na pia kuna mashamba madogo madogo, ambayo yanaitwa kitchen garden, ambao kila mtu amepanda mboga za kwake. Jambu ambalo napenda zaidi, ni hilo jambo lakuwa na shamba. Shamba dogo ambalo napanda mboga, vitungu na nyanya, kidogo hapa kule. Kwa hivo hapo ndio mahali napoishi. Ni mahali ambapo pana usalama, kwa maana hatuna matukio ya utovu wa usalama. Kisha tuna ambao watu ambao wanalinda lango, wakati wote iwe asubuhi ama nijioni kuna mlinda lango. Na wakati wa usiku, kuna mataa ambayo namulika mahali pote, ambapo tunaishi kwa hivo Tunahisi salama, tunahisi salama, mahali mbapo naishi.

Kipawa ambacho mi ninacho ni cha kuchora. Ninapenda kuchora. Kwa hivyo wakati ambapo nimetulia, nachukua karatasi na kalamu. Kalamu ambazo ni spesheli za kuchora. Ninachora jumba, ama nachora wanangu. Chochote tu kile ambacho nitaweza. Mwenyewe tu naamulia nichore. Kwa hivyo kipawa changu ni cha uchoraji.

Kama kuamba naeka picha zangu mtandaoni, kidogo Ninatashwishi na kueka picha zangu mtandaoni. Kwa maana sikuizi watu wanachukua picha zako mtandaoni, wanaziegeza kwenye sehemu nyingine za mtandao, ama wanatoa sura yako, wanaeka sura ya mtu mwingine, ama wanaeka sura yangu, wanaeka mwili wa mtu mwingine ambaye hana nguo. Kwa hivyo mambo kama hayo yanafanyika kwenye mtandao ni mambo ya aibu, yanasononesha na hata si mambo mazuri. Kwa hivyo ni, nadra sana upate mie naika picha za kwangu mtandao.

Kama napendelea baridi au joto, kwa kweli napendelea joto, afadhali joto. Kwa maana msimu wa baridi, watu wanapata vifua, wanapata homa ama magonjwa tu ambayo, si ya kawaida. Kwa hivyo afadhali joto, kwa maana wakiwa na joto utavalia mavazi ambayo, yatakusaidia kustahili ile joto. Na kwa kweli hamna magonjwa mengi kama kifuwa kikuu, homa, ama tu vitu vitu. Kwa hivo mi hupenda wakati ambapo, kuna joto. Miraisi kustamili joto kuliko kibaridi.